Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi, msimu wa krisimasi. Maana hapo ndipo kazi si mingi, alafu tunaenda kuwatembelea marafiki, wazazi, familia, na kupatana, kuzungumza, kufanya sherehe, kujuana zaidi kwa hivo, huo wakati mi hupenda sana, maana ni wakati ambapo hujihusishi mara mingi na kazi, bali unajihusisha na kuwajulia hali marafiki na pia familia.

Mimi na wapenda watoto sana. Kwa hivyo napenda kucheza na watoto. Watoto wa dogo. Ninapo muona mtoto akiwa mdogo napenda kumshika, tunacheza pamoja. Hakikisha kuwa anacheka. Kama analia naweza kumtuliza. Na pia nikipata watoto wakicheza. Hata kama siwezi waunga maana mimi mtu mzima napenda kuwatazama jinsi wanavyo penda, wanavyo cheza. Na kufurahia nikikumbuka pia mimi nilikuwa mtoto wakati mmoja.